Tiba za nyumbani zinazotumika kwa mafua na kikohozi ni nyingi mno kwa mfano mtu akiwa na kikohozi ama mafua labda kwa sababu ya ubaridi nyingi Mtu anaweza kupewa panado.

Watengenezaji maudhui ninao wafuatilia ni wale wa kuzungumzia siasa, elimu na teknolojia pia kwa sababu ninapenda elimu, siasa inaweza kuadhiri uchumi wa nchi.

Ndiyo, ninapenda sana kupiga vyombo vya muziki kwa sababu, vyombo vya muziki vinanisaidia sana kwa ajili ya vitu vingi kuwa mfano, kunituliza akili, pili, inaweza kunisaidia kujenga.

Chakula ninacho kitafuta nikiwa nimechoka au mwenye huzuni mara nyingi ninapenda kukula ziwekula ambavo zimesha piku wa tayari kuliko mimi mwenyewe nipike.

Michezo ya watoto hukumtaani ni nyingi hasa. Mara nyingi. Kuna michezo ya kati. Kuna michezo ya mpira pia wa miguu. Na nyingi mno. Watoto hupenda kucheza mara nyingi.

Hatua I mean jinsi ya kupika mlo ninaopika vizuri ninapenda kukula ugali ugali ni rahisi kupikwa na unahitaji tu maji na unga na mwiko.

Mara nyingi wikendi, mimi hupenda kutembea na marafiki zangu kwa sababu ninahisi kwamba ni wakati wa kupumzika na kuwa karibu na marafiki kwa hivyo, wakati wa wikendi, napenda kutembea na marafiki.

Ninapenda kula nyumbani ninapenda kula nyumbani kwa sababu ni nafuu zaidi kuliko kununua vyakula nje. Na pia ni rahisi na huwa unaelewa vizuri jinsi ya kupika.

Kitu ambacho kinachekesha familia au marafiki zangu mara nyingi inaweza kuwa tuseme uchekeshaji wakati mtu amesema kitu cha kuchekesha ama pia wakati mtu ameku.

Picha na kumbu kumbu za siku hizi ni rahisi kuifadhi ninaweza kuweka kwenye simu yangu na pia nahifadhi kwenye google ambapo ni rahisi kuaccess baadae.

Mchakato wa kuandaa chakula kwa ajili ya watu wengi mwanzo ninaweza kuandaa chakula kwa ajili ya watu kwa sababu ni rahisi mno ninapenda kwa sababu ya jinsi inavokuwa.

Katika kulinda mazingira, ninapenda kulinda mazingira kwa kuhakikisha taka zinaokotwa, wakati ambapo unaona taka mahali popote unaweza kuokota ili kusafisha mazingira na kuhakikisha mazingira iko sawa.

Mji mdogo ambao ninaujua vizuri ni mji ambao uko katika county hill na mji huo ni rahisi kutembea unaweza kutembea tu kutoka mahali mmoja hadi kwengine kwa masaa ama kwa dakika chache.

Kuendesha duka dogo ni jambo ambalo inahitaji ustadi kwa sababu pia unahitaji nguvu la patience ukihudumia wateja.

Sekta ya jua kali ya kazi zinazofanywa kwenye jua kali ni kama vile kuchomelea mawaya ama tuseme working on metals na watu wengi ambao hufanya pale wana ujuzi huwa.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa mara nyingi kama vile ninapenda kutumia muda na familia yangu mara nyingi kwa kuzungumza pamoja.

Biashara ya kuuza airtime na huduma za simu mtaani kwetu ni nyingi mno kwa sababu watu wengi hutumia airtime kwa nyakati nyingi mno kwa hio watu hupenda kuuza airtime.

Ndiyo, ninapenda kuogelea. Kuogelea kunanipa utulivu wa roho na akili. Na ninapenda kwa sababu ina, nipa ujasiri wa aina fulani.

Jinsi ambavyo ninakwenda zahanati. Wakati mtu akiwa na amesumbuliwa na afya. Wanapenda kukwenda kwenye zahanati ambayo ikokaribu, sio mbali sana.

Njia nyingi zipo za kuagana kwa Kiswahili mara nyingi mtu anaweza kusema kwaheri ya kuonana ama kwa heri tutaona na kesho na inatumika haswa wakati ambapo mmekua mkitembea pamoja kwa hivyo mnaagana baada ya muda.

Mboga za majani huwa ni mboga ambazo inatumika sana hasaa katika eneo hili. Zinapendeza na ni miboga ambayo ina afya tele katika wakati huu.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo niko nayo ni nyingi mno kwa mfano, wakati nilipokuwa mtoto mdogo, nilipenda kutangamana na marafiki wenzangu na nilifurahia mno kwa sababu ya hiyo.

Kwenye simu yangu, ninaandika kiswahili kwenye kibodi cha kiswahili sio kigumu mno ni rahisi kwa sababu pia kuna microphone ambayo unaweza kuizungumzia na ikaeza kuandika kiswahili.

Saa za kiswahili inatofautiana sana na ya kizungu kwa sababu ya uzungumzaji wa kiswahili kwenye unaweza kuona ya kwamba saa moja kwa kizungu ni saa saba.

Hali ya hewa inabadilisha hisia yangu kwa njia tofauti moja, inaweza kutofautisha ama inaweza kubadilisha hisia kama mvua inanyesha na kukue na baridi ama kukue na kiangazi inatofautiana sana.